Ndiyo kwa sana kwa sana napenda muziki mimi ni mtu ninayependa muziki mimi ni mwanamziki kwa hivo kupenda kupiga chombo cha muziki ndiyo kichombo cha gitaa kichombo cha keyboard hizi ni zile vitu ambazo napenda sana kwenye muziki yanisisimua na inanifanya nasikia nikiwa nimetuliza akili pale ndipo ninapopenda kuanda ninapokuwa na msongo na mawazo kichwani.

Ndiyo, napenda kuimba. Mimi ni mwanamuziki. Nina ngoma mbili, tatu ziko YouTube. Ndiyo, ukikaona mahali pa kuandika ningekupa link uende uone. Lakini mi napenda kuimba, napenda muziki, napenda kusikiliza muziki, napenda kutoa muziki kwa sababu muziki unasaidia mwili, unachangamka na unatuliza mawazo kwenye akili.

Wateja unawashugulikia na vifaa, unawasikiza kwanza unajua nini wanahitaji alafu unawasaidia kama kuna uwezo wa kuwasaidia, unawasaidia, kama hauna uwezo wa kuwasaidia Unawapatia an alternative ya vile watasaidika, na unakuwa mtu mwenye heshima, uko na heshima kwa wale wateja, kwa ni bila wale wateja hakuna kazi.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti, ukiangalia wa ile miaka ambayo tunaishi hivi, si sasa karibu kila kitu ni teknolojia kwa hivyo lazima utumia tu teknolojia ya sauti otherwise utakuwa umeachwa nyuma na wengine wanajua Tuku kazini na kazini kuna mashindano, ande ukue mbele lazima, ukue wewe ndo wakuanza kuadapt.